Ninafanya kazi vizuri zaidi asubui mapema hasa kabla ya saa nane. Wakati huo akili yangu iko safi na nina nguvu nyingi. Nyumba iko kimya na hakuna kelele za kunitabisha. Ninaweza kukamilisha kazi ngumu na kufikiria kwa kina. Baada ya chakula cha mchana mara nyingi nahisi uchovu kidogo. Kwa hiyo, inapanga kazi muhimu zote asubui ili nifanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Ninajaribu kueka mipaka wazi kati ya kazi na maisha yangu ya kibinafsi. Baada ya kumaliza kazi, ninazima simu ya kazini na kujitoa muda wa familia na marafiki. Wikendi, ninajitenga kabisa na kazi ili kupumzika na kufanya mambo, ninayoyapenda kama michezo au kutembea. Ninapanga vizuri muda wangu ili nisifanye kazi muda mrefu sana.

Ninapenda kuenda sinema mara moja au mara mbili kwa mwezi. Ninapenda sana kuangalia filamu za vitendo na za kuchekesha kwenye skrini kubwa. Mara nyingi ninaenda na marafiki zangu wakati wa wikendi. Tunanunua popcorn na vinywaji kisha tunafurahia filamu pamoja. Uzoefu wa sinema ni tofauti na kuiangalia filamu nyumbani kwa sababu sauti na picha huwa ni kubwa zaidi.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti katika shughuli zangu za kila siku. Inanisaidia kuwasiliana kwa haraka, kupata taarifa kwa rahisi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kupitia sauti, naweza kuokoa muda kupunguza usumbufu na kuakikisha mawasiliano yanaeleweka vizuri. Hasa, pale ambapo kusoma au kuandika kunachukua muda mwingi.

Wakati nina poisi wasiwasi, ninajaribu kwanza kutulia kwa kupumua taratibu na kwa kina. Pia ninajipa muda wa kupumzika kidogo kama kutembea kusikiliza mziki au kuandika mawazo yangu. Mara nyingine, ninazungumza na mtu nimewai amini ili kususha mzigo wangu wa mawazo. Njia hizi, zina nisaidia kurudi katika hali ya utulivu na kuendelea na shugulizangu.

Ndio, napenda sana kutembea kwa miguu. Inanisaidia kutuliza mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha afya ya kimwili. Wakati wa kutembea, ninajisikia huru na napata muda wa kufikiria kwa utulivu. Pia, hunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi na kunipa hali ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku.

Asubuhi napenda kunywa chai ya moto kwa sababu hunisaidia kuamka taratibu na kunipa nguvu ya kuanza siku. Mara nyingi hunywa chai ya maziwa au chai ya tangawizi kulingana na hali ya hewa jinsi ninavyojisikia. Kinywaji hiki hunipa utulivu, hunifanya nijisikie tayari na hunisaidia kuanza shughuli zangu za kila siku kwa ari nzuri.

Napendelea viatu vya kirahisi na vinavyofaa kwa kila siku, kama sneakers au viatu vya michezo. Hivi viatu hunipa faraja, hufanya niwe huru kutembea kwa muda mrefu na vinafaa kwa shughuli nyingi za kila siku. Pia napenda viatu vyenye rangi nyepesi au rangi ya kuwanishana na nguo ambao nimevaa tofauti, kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri na mtulivu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, hunipa urahisi mkubwa kwa sababu ninaweza kununua nikiwa nyumbani au kazini bila kupoteza muda wa kusafiri. Pia huniruhusu kulinganisha bei, kuona maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa kwa utulivu. Hii hunifanya nijisikie huru na ninaridhika zaidi na maamuzi yangu ya ununuzi.

Uzoefu wangu wa kazi ulihusisha kushughulikia wateja na kusimamia miradi, umenifundisha sana. Nimejifunza jinsi ya kusikiliza kwa makini, kushughulikia changamoto kwa subira na kufanya maamuzi haraka lakini kwa uangalifu. Pia umenifundisha umuhimu wa kupanga muda vizuri, kushirikiana na wengine na kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa ubora.

Jukumu napenda zaidi kazini ni kushughulikia miradi au kazi zinazohitaji kupanga na kutatua matatizo. Napenda kwa sababu, hunipa changamoto ya kutumia ubunifu na akili yangu, pia hunifanya nijisikie kuwa na mchango muhimu. Vile vile, napenda kazi zinazohusisha kushirikiana na wateja au timu. Kwa sababu, hunijenga kwa ujuzi na mawasiliano na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho.

Napowatia moyo wenzangu huanza kwa kuwasikiliza na kuwaheshimu kwa wazo yao. Hua nawa pongeza wanapofanya kazi nzuri ili wajisikie kudhaminiwa. Pia hujaribu kushirikiana nao kusaidia pale wanapo kwama na kuwa himiza waendele kujituma hata wanapokutana na changamoto. Hii hujenga moyo wa ushirikiano na ari kazini.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanahusiana na mawasiliano na usimamizi wa muda. Nilijifunza jinsi ya kushughulikia wateja kwa heshima, kusikiliza kwa makini na kutua suluhisho zinazofaa. Pia nilijifunza kupanga kazi, kuweka vipaumbele na kushirikiana na timu kwa ufanisi. Mafunzo haya yamenifanya niwe mtaalamu anayejua kushughulikia changamoto kwa utulivu na kwa ufanisi.

Mimi husherehekea mwaka mpya kwa njia ya kawaida na marafiki au familia. Tunapanga chakula kizuri, kuzungumza kuhusu matukio ya mwaka uliopita na kueka malengo mapya kwa mwaka unaoanza. Pia hupenda kutumia muda wa kutulia, kufikiria mafanikio na changamoto na kusherehekea kwa furaha na matumaini mapya. Ni wakati tunashirikiana kucheka na kujisikia tayari kwa mwaka mpya.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi uchukua muda wa kupumzika kidogo. Wakati mwingine, utembea kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo au kunywa chai au kinywaji cha moto. Pia, mara nyingi uchukua muda wa kusoma au kusikiliza mziki ili kuondoa uchovu wa akili. Hii unisaidia kurudi kazini nikijisikia freshi na mwenye nguvu zaidi.

Kinachonifanya nifurahi sana ni wakati ninaweza kufanikisha jambo, nililokusudia au kusaidia mtu kwa kweli. Pia hufurahi sana pale ninapokuwa na familia au marafiki, tukicheka pamoja au tukishirikiana katika shuguli za kufurahisha. Hata mambo madogo kama kupata muda wa kupumzika, kusoma kitu ninachopenda au kufurahia asili huongeza furaha yangu kwa kweli.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao sana. Hunifurahisha kwa sababu, hunichochea kutumia akili, kupanga mikakati, na pia kushirikiana na wengine. Pia ni njia ya kupumzika, kucheka na kufurahia kwa muda na marafiki au familia. Mchezo hii, hunisaidia kuwa makini, kuboresha ujasiri, na kunifanya nijisikie mwenye furaha zaidi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha vyoo. Hii ni ya sababu ya kazi ni chafu, inahitaji muda mwingi na nguvu na mara nyingine inabidi kufanya mara kwa mara. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya, napendelea sana kazi nyingine za nyumbani kama kupika au kupanga vitu ambazo hunifanya nijisikie vizuri na ziko kwa rahisi kufanya.